Teknolojia ya sauti inanipa uwezo kuwasilina kwa haraka na kwa urahisi zaidi hasa ninapo kuwa na harakati nyingi na siwezi kutumia mikono yangu kucharaza. Kutumia amri za sauti au kusikiliza maelezo badala ya kusoma kuna nifanya niwe na tija zaidi. Kwani naweza kupata taarifa au kutekeleza majukumu nikiwa njiani au nikifanya kazi nyingine. Hali hii ya kuingiliana na teknolojia kwa kutumia sauti yangu inajenga mazingira ya asili na wepesi. Ikifanya matumizi ya vifaa vyangu yawe na mvuto na urafiki zaidi. Pia teknolojia hii inasaidia sana katika kurahisisha maisha ya kila siku kupitia wasaidizi wa kidigitali na mifumo ya nyumba njanya.

Napenda video inanipa uwezo wa kuona hisia lugha ya mwili na mazingira ya mtu ninaye zungumza naye. Jambo ambalo mawasiliano ya sauti pekee hayawezi kutoa. Mawasiliani ya video yanafanya mazungumzo yawe ya dhati na yenye mvuto zaidi. Kwa nihi ya napunguza mbali wa kijografia na kutengeneza hali ya kuwa karibu na marafiki, familia au wafanyikazi wenzangu. Hali hii ya kuonana uso kwa uso kidijitali inajenga uaminifu na kuelewana kwa haraka ikihakikisha kuwa jumbe wangu unafika kwa usahihi na kwa uzito unaustahili. Pia video ni zana bora ya ushirikiano kazini na kujifunza vitu vipya vya kitendo. Kupitia mikutano ya video na kushiriki skrini naweza kuelezea mawazo magumu au kutoa maelekezo ya kiufundi kwa urahisi zaidi kuliko kutumia maandishi pekee uwezo wa kuona michoro slaidi au maonyesho ya ana kwa ana unasaidi akili kupotee kupokea taarifa kwa haraka na kuzihifadhi kwa muda mrefu.